Napenda kushiriki kwa muziki, ninapenda muziki wa aina ya bongo, ambapo ule muziki huwa nausikiza saa yoyote ile, iwe ninafanya kazi yangu, iwe niko pale katika mapumzikoni mwangu huwa nasikiza wimbo wa aina wa nyimbo ya bongo. Halafu, bongo kuna mwimbaji hufurahisha sana.

Ndiyo, ninapenda kunywa maziwa. Ile saa ambayo inafika sisiki kula kitu, ama sisiki kukunywa kitu, huwa napenda kukunywa maziwa nikiwa njaa, ambapo sitaki kukula chakula chochote, ambapo ninaendelea kwa kwa kukunywa maziwa, ninakunywa ile maziwa, ninasikia, ninashiba poa, kwa hivyo ninapenda kukunywa maziwa.

Kazi za dharura nazishughulikia hapo hapo pale ambapo nikipatana na kazi ya dharura ile kazi nilikuwa ninafanya ninawachia mtu mwingine naenda kwanza ninashughulikia hiyo kazi ya dharura kwa haraka ambapo pale hiyo kazi ya dharura ikifanywa uneza pata itakupatia faida fulani hivo.

Natumia programu za mitandao mara mingi. Laa si huwa situmii programu za karatasi. Mara mingi natumia programu za mitandao. Ambapo programu ya mitandao ni ngumu sana kukosea na. Ukitumia programu ya mitandao haiwezi kukosesha kushinda ile programu ya karatasi kwahivyo ya mitandao.